Ndiyo napenda kutembelea msituni sana sana karura forest ambayo iko Kenya. Kwa sababu kunanipa hisia ya utulivu na ukaribu wa maumbile kutembea msituni hunisaidia kupumzika mawazo hasa baada ya siku ndefu au yenye msongo wa mawazo kelele za ndege upepo unapovuma kwenye miti na harufu ya udongo bichi hunifanya nijisikie huru na mtulivu moyoni pia napenda msitu kwa sababu ni mahali pazuri pa kutafakari maisha kupanga mawazo mapya na kujitambua zaidi wakati mwingine kutembea msituni kuna nipa motisha na nguvu mpya kana kwamba ninarudi upya zaidi ya hayo ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili bila shinikizo huku ni kifurahia uzuri wa mazingira na asili.

Ndio nimewai kwenda kwenye tamasha la muziki na ilikua ni uzoefu wa kipekee sana kwangu tamasha hilo lilikuwa na watu wengi kutoka sehemu tofauti. Wote wakua wamekusanyika kwa lengo moja kufurahia mziki. Nilipenda sana kuona jinsi mziki unavyo weza kuunganisha watu hata wale ambao hawajuwani. Kulikuwa na wasanii mbali mbali kila mmoja akiwa na mtindo wake wa mziki. Jambo lililofanya tamasha liwe la kusisimua zaidi. Sauti ya muziki, mwanga, wa jukwani na shangwe na za mashabiki vilinifanya nijisikie nipo sehemu sahihi kabisaa. Pia nilifurahi kuimba pamoja na umati wa watu na kucheza bila kujali chochote.

Kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni kuwa wazi na kueleweka vizuri na wenzangu napenda kuhakikisha kwamba kila mtu anaelewa maoni yangu na pia mimi kufahamu vizuri yale wanayosema wengine pia napenda kusikiliza kwa makini, kushirikiana na kutoa majibu kwa heshima njia hii ya mawasiliano hunisaidia kudumisha uhusiano mzuri kazini, kupunguza migogoro na kuhakikisha kila mtu anaweza kushirikiana kikamilifu katika kazini. Kwa hivyo, uwazi heshima na kusikiliza kwa makini ni kipaumbele changu cha juu.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu na afya katika jamii yangu napenda kila mtoto awe na fursa ya kusoma na kupata elimu bora na kila mtu aweze kupata huduma za afya kwa urahisi pia ningependa kuona jamii inakua kwa ushirikiano kuondoa umaskini na kuhimiza usawa kati ya watu maendeleo haya yangeongeza furaha amani na ushirikiano katika jamii kwa kuona jamii ikikua na kufanikisha kila mmoja na jisikia motisha ya kuchangia na kushirikiana katika maendeleo haya.